Chumba changu chakulala, nicha wastaani. Sio kikubwa sana, lakini si kidogo pia. Kuta zinarangi ya bulu, iliyotulia ambayo inanifanya nihisi utulivu na pumziko. Kitanda changu ni cha ukubwa wa wastani, na kina godoro laini sana. Ambalo lina nipa usingizi wa haraka.

Nguvu zangu kuu kazini, ni uwezo wa kupanga na kuandaa mambo vizuri. Ninaweza kuchukua miradi mikubwa na kuigawanya katika hatua ndogo, zinazoweza kufanyika. Jambo ambalo usaidia timu yetu, kukamilisha kazi kwa wakati. Pia nina ujuzi mzuri wa kutatua matatizo haraka, kwa ubunifu. Hasa wakati wa dharura au changamoto, zisiso tarajiwa.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa ajili ya kazi yangu ya kila siku. Nafanya kazi nyingi za ofisi kama kuandika barua pepe, kuanda repoti na kushirikiana na wafanyakazi wenzangu kupitia programu mbalimbali za mawasiliano yangu. Pia ninatumia Excel kwa ajili ya uchambuzi wa data na kushugulikia hesabu za kazi.